Nishawai kuona bahari na ni bahari huko kuu la la Indian Ocean ziwa la Indian Ocean ya ambapo ukitaka kuona watu wengi ambao tunaishi bara waenda tu unapanda gari ya kwenda Mombasa itakufikisha kule, utaweza kuona bahari weza kuogelea kwa zile beach ambazo ni za umma waeza pia kuenda kwenye private beach pale kwa hivyo ni mali ambapo kwa furahisha sana naeza sema.

Kitambo nikiwa mdogo tulikuwa tunapika kwa kuni kwa sababu hatukuwepo na gesi na pia wakati huo makaa yalikuwa bei ghali ingali kuna wakati ambao tulikuwa tunaweza afford tunapika na hayo makaa kupika kwa kuni si jambo la kufurahisha sana kwa sababu kuni nyingi huwa na moshi na kama hupikia mahali ambapo pako enclosed tweza kupata moshi mwingi sana kupika kwa makaa ni vizuri kuliko kwa kuni na pia chakula ambacho kimepikwa kwa makaa kulingana na mimi huwa na hisi kwamba kinaiva vizuri na kinakuwa kitamu zaidi kuliko kile ambacho kimepikwa na gesi kwa hivo kupika kwa makaa kumesaidia sana makaa na kuni ni nzuri sana wakati mtu anataka kuchoma mahindi wakati wa jioni kwa hivo hilo ni jambo lingine ambalo kilikuwa inanipendeza kuhusu kupika na makaa ama kuni chakula kinachukua muda mrefu kidogo kuliko gasi kwa sababu gasi inaweza kutoa moto mkali kuliko kuni na makaa na vile vinapika chakula polepole.

Nikiwa nadhamini kazini ni kuweza kufanya kazi yangu vizuri na jinsi ambavyo yule mteja ataipokea vizuri na kwa sababu kazi yangu inahusu quality ni kazi ambayo lazima niangalie vipenge kadhaa zikaweza kukamilika na zikaweza kuwa zimeekwa vizuri kwa kazini kwa hivo vile vipenge vyote ama instructions zote ambazo napewa pale kazini huwa nahakikisha kwamba nimezifuata zote na nikafanya kazi nzuri na ni kazi ambayo inafuata professional standards na kazi ambayo itapata rekodi mzuri kwa hivyo, hiyo ni mafanikio binafsi yangu ambayo ninapofanya kazi yanifurahisha sana.

Siki nzuri, ni ambayo watu wanaeza kuaminiana na kutakia na mazuri. Na kwa kuaminiana ni kumanisha kwamba, mtu hawezi kusalitimu mwezake, hueza kueka siri zake, na pia anakuwa mwaminifu kwa mambo ya kimadili. Pia kusaidiana ni muhimu kwa sababu, kwa sababu unapo msaidia mtu ni kwa sababu unataka pia yeye kuona hapitii ishida ama pia yee amefanikiwa kwa jambo fulani na fulani kwa hivo usaidizi kwa urafiki ni mzuri pia.